Unafanya nini usiku kabla ya kulala? Mara mingi kwangu imekuwa mazoea kuwa kila wakati kabla ya mimi kulala lazima kwanza nitaingia kwa bafu. Nioge, alafu nihakikishe kwa mwili yangu iko fresh, iko sawa kabisa before niingie kwenye ketanda langu. Lafu baada ya apo mi kitu ya kwanza kama sina usingizi Ntaingia kwenye chumba changu cha kulala Nimevaa mavazi zangu za usingizi Halafu neka mziki na kwa mara mingi nakuanga zile mziki ambazo ni zile za maybe kuna za nature Ama nisikize zile waves za ocean hizo ndio inafanyanga akili yangu ikuwe relaxed na pia inafanya usingizi ije kwa araka Ama sa zingine kama kabisa hizo naona kabisa ni kasi na usingizi Nitaingia labda nisome kitabu ama nisome novel kwenye simu yangu sababu kila wakati napofungua kama hata ni kitabu cha haditi nianze kusoma Hapo tu naanza kupata usingizi Ama sa zingine ni taingia ni anze kuwatch movie kwenye simu nikisubiri kulala So hizo ni mara mingi vitu ambazo mi huwa ufanya kabla ya kulala Lakini saa zingine labda nimetoka kazini, nimechoka kabisa Baada tu ya kuoga, nikiingia kwenye kitanda, usingizi ndio iyo imenibaba na pia kitu ingine cha mazoea ni zile masiku zangu za kuenda kazi huo nahakikisha kuwa alarm yangu iko sawa na nimetia moto yangu kwenye chaja sababu nataka nikiamka asubuhi, simu wangu umejaa moto na pia alarm yangu lazima ilie wakati wa asubui So huo ni vitu ambazo ni za mazoe ya kwangu nafanya kila wakati kabla ya kulala.